Baada ya siku ndefu ya masomo chuoni, mimi kama mwanafunzi ni napumzika hivi. Kwanza kabisa, nikitoka kwenye madarasa ya mihadhara, mimi huelekea mojo kwa mojo kwenye kijiwe chetu chakawaida. Pale, tunakaana marafikizangu, tunapiga soka soga kuhusu changamoto za masomo na maisha ya kila siku. Hapo ndipo tunaposhiriki mlo wa nguvu, maranyingi ukiwa na ugali na mboga za majani au samaki. Baadae, nikirudi mahali pangu pakuishi, mimi hupenda kusikiliza muziki mutamu wa nyumbani au kutazama video fupi za viche kesho ili kuchangamisha akili na kuondoa uchovu wa kufikiri. Hali hii inasaidia kusahaulisha akili yangu kuhusu mtihani na kazi za walimu kwa muda. Mwishowe, mimi hupumzika kwa kulala kidogo ili kupa kumpa kuupa mwili nguvumpya. Mapumziko haya ni muhimu sana kwa mwanafunzi yeyote anayetaka kuendelea kuwa na umakini katika masomo yake siku inayofuata.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

Kwa kweli, sitaki kufikia tu cheo fulani au jina kubwa kazini. Ndio, mafanikio ya kitaaluma ni muhimu, lakini kwa umri huu, nimeanza kuelewa kuwa kazi nzuri si ile inayokupa mshahara tu, bali ile inayokujenga kama mtu. Napotaka kufika mahali, hapo kazi yangu inamaana, inaheshimika na inanipa nafasi ya kukua kila siku. Kwanza, nataka kufikia hatua ya umahiri. Nataka nifike mahali ambapo kila nachofanya nakijua kwa undani, si kwa kubahatisha Nataka watu wanipate kama mtu anayeweza kutegemewa, anayeelewa kazi yake na anayetoa suluhisho baada ya visingizio. Hilo linanipa heshima ya ndani hata kabla ya heshima ya nje. Pili nataka kufanya uhuru wa kimaamuzi kazini, kufanya kazi bila kuogopa kila wakati, kuwa na sauti inayosikilizwa na kuwa na uwezo wa kutoa maoni bila kuhisi kuwa niko chini ya kupita kiasi Sio lazima nikuwe boss mkubwa, lakini nataka kufika mahali ambapo mchango wangu utatambulika na una athari Pia, nataka kazi yangu iniguse zaidi ya mimi mwenyewe. Iwe ya kuwasaidia wengine, kuwafundisha, kuboresha mfumo fulani au kuacha alama chanya mahali nilipopita. Sitaki kufanya kazi miaka mingi halafu baadaye nijihisi kama nilikuwa tu napoteza muda. Nataka nijuwe kuwa nilichokifanya kilisaidia mtu au kitu fulani kusonga mbele. Niongeze, kwa umri huu nimeanza kufikiria sana kuhusu uiyano wa kazi na maisha Sitaki kufanikiwa kazini halafu nipoteze afya yangu, familia au amani ya akili. Nataka kufika mahali ambapo kazi inaniruhusu kuishi na maisha yenye usawa, kufanya kazi kwa bidii lakini pia kupumzika, kujifunza na kufurahia maisha.